Unajifurahisha vipi wakati wa furaha. Asubu asubuhi huchukuwa nafasi ya kwanza. Ninapo furahia moyo wangu huchukuwa sura ya furaha isiyo na mipaka kila nisio tabasamu na kicheko kinachofanya nisahau machungu na matatizo ya kila siku kila asubuhi ninapo amka na kuona jua likichomoza kwa miale ya dhahabu napata furaha ndogo lakini yenye maana. Hiyo ni mwanzo wa siku yenye matumaini. Najifurahisha kwa kupiga kicheko na marafiki. Kicheko cha kweli huchukua huzuni mbali na kuwacha mwanga wa furaha ndani ya moyo. Wakati nikiwa peke yangu, napenda kusoma kitabu kizuri kilicho jawa na mafundisho au hadithi za kuvutia. Kweni kila neno linao ongeza furaha na uelewa na wamaisha. Muziki nisehemu kubwa ya furaha yangu wimbo nzuri midundo ya kupendeza au melodi yenye maana huchukua roho yangu katika hali ya amani na shangwe kula chakula kipendacho ni burudani yenyewe ladha nzuri harufu nzuri na mwonekano nzuri wa chakula hufanya moyo wangu ujaze furaha ya kipeke ninafurahia wakati wa wa michezo na mazoezi vile unatembelea kucheza au kuluka unachangia siyo tu afya bali pia furaha ya dhamili na ujasiri wa ndani kutembelea hasari milimani mito na misitu ni msitu kuna nifanya nijisikie huru upepo harufu ya maua na wanyama wanao nicheka kwa macho yao huleta furaha isio na kifani wakati wa kucheka na familia unaleta furaha ya kipekee. Mazungumuza ya dhahili kicheko cha pamoja na kumbu kumbu ndogo za kale huimarisha moyo wangu. Ninapenda kuchukua muda wa utulivu, kutafakari na kutafakari yale ya nayo ya pitia. Kuelewa maisha na kushukuru ya nayo nifanya nijiskie furaha kubwa burudani ya saa pia huchangia furaha kuangalia filamu nzuri kucheza gitaa au kutengeneza mchoro huleta hisia ya utulivu na shangwe. Wakati wa kusaidia wengine, moyo wangu huchukua furaha kubwa, kuona tabasamu la mtu aliye saidiwa. Na au kufanikishwa jambo ndogo kwa mtu mwingine, ni furaha isio na kifani. Kufanya safari ndogo au kwenda sehumu mpya kuna changia furaha. Kuona madhali mapya, kujifunza tamaduni mpya na kugundua vitu vipya hufanya moyo wangu ujaze shangwe ninafulaia kupitia mawasiliano na rafiki wa karibu maneno ya dhamiri mazungumzo ya kweli na kushirikiana hisia kunanifanya nijisikie furaha isiyo na mwisho wakadi wa kucheza na wanyama ni burudani ya ajabu michezo yao upendo wa kweli na hilo na hila zao ndogo huchukuwa uzuni mbali na kuwacha tabasamu dhibiti. Kushilikiana mafanikio mandogo na makubwa kuna nifanya nijisikie furaha ya kweli, najua kujua juhudi zangu zimeja mtanda na burudani ya kipekee ya moyo na roho. Kusema hadithi za ajabu au kusikiliza simulizi yenye shangwe hufanya akili yangu ipate furaha. Kuingia katika ulimwengu wa maajabu kuondoa uchovu wa kila siku. Furaha yangu pia inatokana na ndoto na malengo. Kufikilia siku zijazo kupata mipango na kutimiza ndoto ndogo kuna nifanya. Nijisikie furaha isio na kipimo. Muda wa mapumziko na utulivu mwenye mahali tulio salama. Ikima ni pamoja na kutulia wa kuota ndoto au kuzingatia maisha. Huchangia furaha ya hadhili na amani ya ndani. Kwa hakika, ninajifurahia kwa.